Niambie kuhusu kinywaji unachokipenda zaidi. Kuhusu kinywaji ninachokipenda zaidi, mimi binafsi napenda chai ya asali na limau. Na kwa kweli ni kitu kinachonifanya nijisikia vizuri kila siku. Nilipokuwa mdogo nakumbuka nilianza kunywa chai, mara tu niilipokuwa na uwezo mdogo wa kuchagua kile ninachokipenda. Na bibi yangu ndiye aliyenifudisha jinsi ya kupika chai vizuri. Kila asubuhi nilipokuwa bado nikiwakitandani, harufu ya chai ikianza kujaa jikoni. Ilinifanya nikutane na furaha kidogo. Kila wakati nilipukunywa chai, nahisi aina fulani ya amani ya utulivu sio tu kwamba inanikamilisha asubuhi, bali pia hufanya nishikilie, kidakika chache za kupumzika, kufikiria kuhusu siku yangu, au hata kuzungumza na marafiki, kuna zile siku ambapo, nilipokuwa na stress ama kazi nyingi, kunywa kikombe cha chai kilinisaidia kupunguza mawazo machungu na kunifanya nijisike vizuri. Aidha kila wakati ninapokunywa chai. Nakumbuka bibi yangu na jinsi alivyokuwa akitengeneza kila kitu kwa umakini, alinifundisha siyo tu jinsi ya kupika chai, bali pia kuzingatia maelezo mandogo, uvumilivu, na furaha ndogo zinazokuja kutokana na utunzaji wa kitu kidogo. Hii ilinifundisha kuwa furaha ni baadhi ya mambo mandogo. Tunayo ya shugulikia kila siku. Kwa hivyo kwa kifupi, chai ni zaidi ya kinywaji kwangu. Kumbukumbu, chai ni amani, chai ni furaha, na ni muongozo kidogo wa maisha. Baada ya kunywa kikombe cha chai, huwa najisikia kama mtu mwenye tayari, mtu mwenye ako tayari, mtu mwenye ako na utulivu, na mtu mwenye furaha kidogo ambayo huongeza shauku yangu ya kundelea na kazi ama shughuli za siku. Kwa hivyo nikesema kwamba kikombe cha chai siyo, tu kinywaji, bali kikombe cha chai ni uzoefu wa furaha na kumbukumbu nzuri sana. Kwa hivyo kwangu mimi nikisema kwamba napenda chai ya asali na limau, na hicho ni kitu ambacho ni kinywaji ambacho kinanifanya nijisikie vizuri sana.